Timu yangu inapo shinda, tunashiriki kukuja pamoja, tunatafuta siku na ambayo tutaenda mahali, tuketi chini, tuonge, tukule, tukunywe kakitu. Hivyo ndio kushereheke, napia tunazawadiana mwenye alifanya vizuri kushinda mwingine. Mwenye kazi yake ilikuwa yakuvutia sana, mwenye alituongoza kufika mahali tumefika, tunawazawidi na tunapeana ahadi na ambazo tuta zina tufanya, tuendele kufanya za vizuri zaidi.

Mimi nimetembea kwenye bahari, nimetembea kwenye milima, nimewahi kujaribu kuukwea mlima Kenya. Mlima na ambao ni mrefu zaidi. Nilijaribu karibu kitu kama, mita mia tano kuenda juu, lakini nikazidiwa na nguvu, nikashuka ni mandhari ya kuwa mzuri kwa sababu inakuonyesha jinsi Kenya inavyoka, hiyo sehemu ya Mount Kenya vile iko.

Kutembelea ziwa, hiyo ni mambo ambayo nafanya kwa kila, ni order of my day, nafanya hivyo karibu kila siku, ni jambo na ambalo kwa kweli. Inadhihirisha sana ni mazingira na ambayo ni mzuri, kwa mtu na ambaye, ako willing kufanya mambo yake. Kutembelea mito pia, tumegrow katika mazingira na ambayo kuna mito, tulikuwa tunaenda kuogelea kwenye mto, kulisha mifugo kwenye mto, kuchota maji kwenye mto, ni mambo nimeifanya kwa siku mingi.

Kwa hivyo, mimi nimeona bahari mara si moja, nimeishi kwenye karibu na ufu wa bahari, nimeishi kwenye Coast ya Kenya, ambayo ni Mombasa, pia nimeishi malindi, nimeishi sehemu za kwali. Kwa hivyo, mimi ni mtu ambaye nimeona bahari, nimeishi kwenye bahari, nimeogelea kwenye bahari, nimefanya shughuli mingi kwenye bahari, nimeona mawimbi ya bahari, nimeona pia meli. Kwa hivo niko na uzoefu na nimeiona mara mingi hata nimeona maji yakienda likizo. Tutasemanga maji yameenda lunch.

Sana sana huku kwa sababu tumelelewa kwenye sehemu na ambazo jua kweli ni kali. Kwa kuwa Kenya iko kwenye katika ikweta ya earth. Kwa hivyo jua ni kali kutoka Januari mpaka Januari. Kwa hivyo tu sasa sisi tumezoea kama ni jua kikali zaidi tunaenda kwenye kivuli ama tutatumia mwavuli, ama tunaingia kwa nyumba. Lakini sana sana kwa sababu sisi tumepanda miti, tumezingatia mazigira tunaingia chini ya miti yenye kivuli na tunajikinga kutoka kwenye miale, mikali ya jua.